Je unapenda kutembea msituni yeah. Ukweli napenda kutembea msituni. Msituni kuna upepo mwanana ndege wanaimba kwa sauti ya kufurahisha ndege wanaruka kutoka kwa upande mwingine kwa mti mwingine kwenda na pia kuna wanyama wa msituni na wapenda.

Unashughulikia makosa kazini vipi? Nashugulikia makosa kazini napokalisha watu waliofanya makosa chini na kuwaongelesha vizuri inavyofaa, na kuwaeleza vile wanavyofanya, wanafaa kufanya kazi.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea naam napenda kutembelea. Sehemu huko mombasa inaitwa Fort Jesus. Ni nyumba kubwa la kihistoria linalobeba historia kubwa kipindi cha ukuloni.

Unaandaa reporti za kazi vipi? Naam. Ninaanda reporti za kazi ninapa uchukua karatasi na kuandika makosa kidogo kidogo na kuchukua na kuwaeleza watu vile wanafaa kufanya kazi.

Unasherekea mafanikio ya timu vipi? Naam, nasharekea mafanikio ya timu ninapo, maybe ninapoenda na kununua chakula kizuri na kukula nakunywa vinywaji vizuri navyovipenda maana nafurahia timu yangu imepata ushindi muhimu, imepata imepata ilicho kitaka.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi naam? Napenda kuchora. Maana kuchora kunasaidia kubuni na kuchora picha ambazo unazipenda kutoka moyoni. Pia kupaka rangi ni vizuri maana lazima huchore na upake rangi kitu chako kifurahishe na kupendeza.

Je unapenda kukimbia? Naam napenda kukimbia kukimbia ni mazoezi ya mwili. Inasitia sana kutuliza mawazo pia kukimbia pia inasidia sana kujenga mwili ya inasidia kutoa kutoa mawazo inakusidia kujenga mwili inasidia kwa mambo mingi.

Juisi gani ya matunda. Juisi gani ya matunda unayoipenda? Naam napenda juisi ya maembe, juisi ya machungwa, juisi ya ndimu hizo ni juisi nazozipenda maana zinasaidia kukuza kwa afya ukuaji wa afya bora.

Jee umewee kuona bahari na mnimee ona bahari. Bahari ni sehemu ambao ni kubwa ina maji na pia maji enyewe ya nashtua. Kuogelea ndani pia kunashtua. Nilipenda sana siku nilipoona bahari ya India kwa mfano. Iko na muonekano mzuri sana.

Kitendo geni cha wema umeaikifanya namu? Nimeaifanya wema mara mingi sana. Wema hunafanya nimaeisidia. Mtoto wajirani alikuwa anakua mgonjwa. Nilifika huko kwa haraka nakumbeba kwa gari langu na kumkimbiza hospitali. Mtoto alipo pona nilifurai sana.

Naam. Unapenda kucheza au kutazama mchezo? Napenda kutazama mchezo hasa haswa mchezo wa kandanda mi ni shabiki sugu kwa mchezo wa mpira wa kandanda nina timu zangu nazipenda napenda sana mchezo wa kandanda. Na upenda sana.

Kinywaji gani unachokipenda kunywa asubuhi? Napenda kunywa kinywajii ambacho kimechanganya na maziwa, kina matunda ndani, kina ubora wake na utamu, kinywaji ambacho kina saidia kujenga mwili. Kinywaji ambacho kina matunda na maziwa ndani, asubuhi kina saidia sana, kwa ukuwaji wa mwili.

Kuhusu kuhusu utaratibu wangu wangu wa kahawa au chai napenda chai mno napenda kukunywa chai asubuhi. Napenda ninapoongeza sukari kidogo ndani ya chai napenda kunywa chai asubuhi na nisipo kunywa kinyuaji changu na mwili haujihisi vizuri.

Unatazama video wapi mtandaoni mtandaoni napenda video za youtube youtube ni kurasa ambao uko na video vizuri na vya kuwaelimisha pia video vya kuchekesha tiktok napenda sana kwa ukurasa wa tiktok na facebook.

Unapendelea suruali au skati? Swali mzuri. Napendelea kuvaa suruali, maana mimi ni mwanaume. Suruali inasaidia inaficha wa naeza tembea kwa urahisi, naeza kimbia kwa urahisi kuliko skati. Suruali kuna ubora wake, inasaidia sana.

Unapenda kununua nini zaidi? Ah, naam napenda kununua mavazi. Napenda kuonekana vizuri. Navyo tembea, navyo enda kuonekana muonekano wangu uwe mzuri naam napenda kununuwa mavazi, nguo tsheti, longi, viatu, kofia. Napenda kuonekana vizuri.

Chakula gani cha jadi unachokipenda. Napenda kuku. Napenda kuku ikipikwa vizuri. Kuku ikipikwa kwa namna fulani imechemshwa. Imeiva imefika vizuri. Napenda kuku pilau. Napenda chakula chajadi sana. Kuku ikipikwa vizuri ni tamu mno.

Kazi yangu mimi ni daktari napenda napenda kukuhudumia wateja wangu vizuri na nilichagua hiyo kazi mana nilipenda kuwanzia nikiwa mtoto mdogo nilitaka kusedia na kuzuhia vifo. Changamoto labda watu hawaongei changamoto vipo kukosa matibabu na kukosa kukosa madawa hiyo ndo changamoto.

Kipawa gani wewe unao kipawa cha kuimba sikubarikiwa na kuimba sina sauti mzuri ya kuimba hicho ndo kipawa ambacho sina na nina vipawa vingi lakini kuimba sauti yangu haina ubora wa kuimba hicho ndio kipawa ambacho sikujaliwa nacho.

Unajihisi vipi ku, kusubiri kwenye mstari? Naam, najihisi vibaya mda mwingine lakini pia mstari ni utaratibu fulani unaoufuata ili upate kuhudumiwa bila vurugu yoyote. Unajihisi, najihisi mchovu wakati mwingine inaleta tabu sana.

Unalala kwa masaa nangapi kwa kawaida? Naam nalala kwa masaa nane nane hadi masaa saba, masaa sita, hayo ndo masaa muhimu kwa ukuwaji, kutuliza mwili, kwa ukuwaji mbora wa mwili, inaitaji masaa manane, angalau masaa manane kila siku.

Naam, napenda kufanya mazoezi ya yoga. Yoga ndio inasaidia mwili kupumua vizuri, inasaidia mwili kwa mapafu inapumua kwa inavyostahili. Mazoezi ya yoga yanasaidia sana kwa kutoa pumzi mzuri na kupumua vizuri.

Mara mingi huenda sehemu ya ibada siku ya jumamosi na siku ya jumapili. Maana hizo ndo siku ninazo pumzika kutoka kazini. Mahari ya ibada na uendanga asubui jumamosi na asubui jumapili. Kuenda kumabudu.

Ya, nina ndege wa kufuga nyumbani anaitwa njiwa, njiwa ni ndege msafi, njiwa anatoa sauti mzuri, njiwa ni ndege mzuri na kuku. Kuku pia hukulika, pia kuku husidia nyumbani kwa mayai, kukuza kuku pia ni furasa.

Napenda filamu za kiswahili. Maana napenda lugha ya swahili sana napenda kuskiza na hizo filamu huelimisha sana. Filamu za swahili maana ni lugha ninayoipenda. Basi, hufurahisha, hukuza fikira. Na hufanya mtu fikira kutulia.

Kifaa ambacho cha teknolojia siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya rununu inasaidia kwa mwasiliano inanisaidia kuonyesha mahali niko simu yangu ya rununu siwezi kuiwacha pahali popote ile kifaa ambacho ni simu simu napenda simu.

Yeah, ukweli ninapenda kunywa maziwa. Maziwa husaidia ukuaji wa afya ya kimwili maziwa pia yana madini ambayo ni muhimu sana kwa mwili ninapokunywa chai yangu ya maziwa asubuhi pia husaidia sana.

Mwalimu wangu wa sekendari alinifunza jambo mzuri sana. Jambo ambalo limenisaidia kimaisha kusoma kwa bidiii. Mwalimu wangu wa Kemia alinisaidia mambo mengi alinisaidia kimichezo alinisaidia kujikuza vile maisha inafaa kuishi.

Siku hizi mda wangu mwingi na utumia mtandaoni, mda wakusoma, mda mwingi sana, mda nusu nusu siku nzima. Mimi wakati mtandaoni maybe wakati wakusoma, unaangalia habari za mtandaoni, unaangalia picha, ni habari kila kitu.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini napenda mafunzo ambayo naona wenzangu wakifanya wananifundisha pia ninavyo fanya kazi kuelimishana tunapokuwa kazini kazi vile inavyo fanya kwa ubora wake tufanye tu mafanikio ndo muhimu kazini.

Mimi hupenda shati, shati hunitoa na muonekano mzuri vile navyopenda mavazi yangu ya shati hunitoa kwa muonekano mzuri kuliko tishati mimi hupenda shati mana huweka mwili wangu kuwa na muonekano mzuri.

Nashugulikia muda wangu wa mwisho navyojipanga vizuri na kuutunza kwa muda huo vilivyo. Kukaa na kujipanga kufanya kitu ambacho kinastahili kwa muda huo na kupanga kila kitu vile kunafaa. Kupanga muda ni kujifanya kila kitu na muda wake vile inavyo.

Wazo zuri ambalo nikonalo kwa siku ya leo ninawaza kuwapelekea wazazi wangu zawadi mzuri na kuwa shukuru kwa kunileta kwa hii dunia na kuwa shukuru kwa kunikuza na kunilea vizuri mpaka mahali nimefika na wazo la kuwa tuza wazazi wangu vizuri na kuwa.

Mmi huwamka asubui kila asubui saa kumi na moja subui mimi huwamua kwenda kufanya mazoezi yangu ya kukimbia kilomita chache alafu narudi na kuja naoga nachukua na kunywa kiyamshakinywa changu naosha mdomo na nafanya kazi ya usafi kidogo.

Wafanyakazi wako mimi nawasiliana nao kupitia kwa simu ya rununu kupitia kwa makundi ambayo tumetengeneza ki sisi wapate hiyo maagizo ama mwelekeo wa kufanya kazi kwa wote bila ubaguzi nawasiliana nao pia moja kwa moja ama kutengeneza pia makundi.

Napenda shirika langu kwa mfano shirika langu la kuabudu Mungu wangu. Maana tunafanya kile ambacho kimeandikwq katika vitabu za zamani, kilicho andikwa katika biblia, kilicho andikwa na mababu zetu na watu wetu wa kitambo ili tukifuate kama sisi. Basi vile wanavyo jikusanya pamoja ama vile tunavyo mwabudu Mungu wetu ama shiriki hivo ndivyo kunafaa ama ndivyo kulivyo andikwa. Hivo ndivyo napenda sana.

Naam mji wangu wakuzaliwa unaitwa Migori. Uko ndio nimezaliwa. Nakumbuka mambo yangu ya utotoni, tukicheza na marafiki zangu. Tukicheza micheza ya kiutoto. Tukipika na mkojo. Tukipika na mkojo. Kuna mila na desturi za mji wangu, za mtaa wangu. Bado tunazihifadhi. Bado zina tunazihifadhi na kuwaheshimu wazee wetu. Kuheshimu walio tangulia katika mji eneo letu. Mji wetu ukona mila. Mila kama kwenda jandoni kufanya harusi unapooleka. Ukona mambo mengi kiujumla.

Jioni yangu namalizanga kazi yangu saa tisa mchana. Nikimaliza kazi yangu saa tisa mchana naelekea manyumbani kwangu. Tunaeza fanya naeza enda gym kwa nusu saa. Nikitoka gym nezakuja nioge. Nioge, nitengeneze chakula changu cha jioni. Then alafu nipumzike. Alafu nipumzike. Hiyo ndio muda wangu wa kuona ama wa kusoma habari zilizojiri kwa siku. Hapo ndo muda wangu wa kuona kilichoendelea duniani kote na kilichoendelea njini mwangu. Huo ndo mda wa kusoma magazeti na kukaa pia na familia yangu na kupiga haditi mzori mzori kuhusu siku ilivyokuwa. Jioni yangu naitengeneza najaribingi pia kusali na kuomba Mungu anisaidie.

Naam mchezo wangu waka olimpiki naupenda ni mchezo wa kandanda. Naupenda maana ni unapendwa na watu wengi ulimwenguni. Dunia mzima inapenda mchezo huo. Napenda mchezo wa kandanda maana una mashabiki wengi na pia uhufuraisha sana. Wakati wa olimpiki nakumbuka brazil, ikicheza na france, ikicheza na germany, hizo timu yani hivyo vikosi huwa viko imara na hucheza mpira kwa kuvutia sana. Watu wote ulimwengu mzima hukua makini kuangalia mchezo huo. Na mchezo huo kila mara wakati niko na mda sina kazi ya kufanya. Mimi hupenda kuangalia mchezo wa mpira na kufuatilia sana.

Napendelea wanga, napendelea wanga wa katikati maana, mambo yake labda anaeza kuwa mambo yake ni ya katikati kuliko ule wanga mkali. Wana wanga mkali anaezafanya mharibifu, mengi kwa jamii, anaeza leta kasoro mingi sana kwa jamii, analeta kwa uharibifu, anaeza sababisha hata vifo, wana wanga si watu wazuri. Wanga wa katikati afadhali, nguvu zake, ziko katikati, anaeza kusaidia, anaeza haezifanya maharibifu mingi, kushinda wanga mkali, wanga aneaza kusababishia shida mingi.

Kuandika kwa kompyuta, unaenda haraka, unatumia kasi sana, unezandika mambo mingi kwa kompyuta kuliko kuandika kwa mkono. Mimi, afadhali niandike kwa kompyuta kuliko kuandika kutumia mkono. Kompyuta maana inarahishisha kazi na inafanya kazi inaenda haraka mno kuliko kuandika kwa mkono. Kompyuta pia inaifadhi maneno, unaandika ukiifadhi maneno. Na pia haina uchafu mingi kulingana na kuandika kwa mkono. Kazi yako inaonekana safi kwa kompyuta kuliko ile ya maandishi inaonekana kwa kitabu. Afadhali kuandika kwa komputer kuliko kwa mkono.

Napenda viatu, napenda viatu virusi, vilivyofunikwa na venye vyepesi, venye havisumbui kutembea, venye havi ni kazi kwa migu, ama venye havinipei maumivu, ninapokanyaga, ama ninapokuwa na safari mdefu ya kutembea kwa migu. Viatu ambavyo, si vya ngozi, havina ngozi ngumu, bali ni laini, viatu vya kanda, viatu vya kufanyia zoezi, ambavyo ni vilaini, na si vizito sana, venye vinakuwezesha kutembea kwa muda mrevu, bila kuumiza miguu, bila kuumiza makucha ya miguu, ya hizo ndo viatu venye napenda.

Mwanzo mi ni daktari. Kukaa hapo kukaa hospitalini kuhudumia wagonjwa umenipa uzoefu wa kusaidia watu wengi. Na kufanya kazi kw haraka na kwa upesi kushinda nilipokuwa nikianza mwanzoni. Maana nimeelewa wagonjwa mengi na kujua wagonjwa mengi na mtiba zake kuliko mwanzoni. Kukaa kwa kazi kwa mda mrefu, husaidia na hunifundisha zaidi. Hufundisha kufanya kazi zaidi, kufanya unajua mengi.

Mimi kama mwanaume, nywele zangu mimi huzilea kwa kunyoa, sipendi nyuwele kubwa. Ama zikikuwa kubwa mimi, asubuhi nikienda kuoga asubuhi. Kabla niende kazini mimi huziosha na kupaka mafuta kama ni kubwa. Na kama pia ni ndogo, lazima ukue msafi, lazima ukue na muonekano mzuri kwa kupaka nywele zako mafuta. Na kwenda saluni kila wiki ama kila baada ya wiki moja ama mbili unaenda saluni zinatengenezwa vizuri na hukuwa na mwonekano mzuri. Nywele pia inasidia kwa mvuto inakupea mwonekano mzuri unapokuwa kwa watu ama unapotembea kwa watu pia.

Napenda kuvaa kofia sana kofia husaidia wakati wakati wa mvua na wakati wa jua pia kukinga uso kutokana na jua kali linaloendelea pia kofia ni mavazi. Pia inatumika kama mfumo wa mavazi. Unaosaidia unaweza kuwa mtu kuonekana na mwonekano mzuri anapoivaa kofia. Kofia pia husaidia husaidia sana wakati wa jua kali ili mtu aweze kuona mbali ama kumkinga na jua kali la macho. Kofia pia husaidia kulinda kichwa kutokana na jua.

Nina himiza ushirikiano katika timu pali ambapo watu, wanahimizwa kuongea kwa lugha moja, kuongea kwa lugha ya unyenyekevu, kwa unyenyekevu wanapokutana. Kurekebisha makosa, wanapokaa pamoja na kuyasuluhisha kwa pamoja kama familia. Kukaa pamoja na kukula pamoja na kufanya kila jambo pamoja. Inaleta undugu inaonekana mwonekano wa familia inayopenda na inayoonesha upendo kwa kila jambo wanapokuwa kwa changamoto. Timu yoyote inafaa kuwa na umoja ushirikiano na kuongea lugha moja ya upole na kujituma na kufanya kazi kwa bidii kwa pamoja ili waweze kuwa na maendeleo ya pamoja.

Ndiyo napenda kucheza ngoma ngoma husaidia kupunguza mawazo ngoma huleta fikira nzuri nzuri kwa kichwa. Na ngoma hufanya pia mwili unatulia. Mwili unanyooka na kuwa na kufikiria vitu zingine. Ngoma pia hutoa fikira mbaya mbaya hufanya mtu hUfanya mtu katulia. Kutoka changamoto mbaya mbaya ngoma pia huleta hufundisha. Ama hukuza jamii na hutoa ujumbe kwa watu ngoma zinavyocheza watu hufurahi na kucheza wote kwa pamoja kwa mitindo mbali mbali.

Mpira wa baseball una historia yake una utamu wake na ubora wake. Nakumbuka timu yangu ya taifa ilipokuwa ikicheza dhidi ya timu ya Senegal Ball alafu Senegali ilitupiga mabao, mabao ishirini kwa kumi. Hiyo ndo kumbukumbu ambayo niko nayo yenye ilifanya nikahisi vibaya timu yangu imepigwa. Pia hayo mabao yalikuwa mengi, maana hasa ile timy ya senegali ilikuwa na ubora wake, ilikuwa inacheza mpira wa maana, ilikuwa jnacheza mpira wa baseball kwa haraka na kwa umaarufu na kujituma na kujiamini kutuliko.